Kitu kikubwa kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ushirikiano na kuaminiana kati ya wafanyi kazi na uongozi. Inapendeza sana kufanya kazi mahala ambapo kila mmoja anaheshimu mchango wa mwezake na ambapo kuna mawasiliano ya wazi ya nayosaidia kutatua changamoto kwa amani. Mazingira yenye utulivu ambapo wafanya kazi wanahisi kuthaminiwa na kusikilizwa huleta hamasa kubwa ya kufanya kazi kwa bidii na kuongeza tija kwa ajili ya mafanikio ya kampuni nzima. Pia, miundombinu bora na usalama kazini ni mambo muhimu ya nayochangia mazingira mazuri. Uwepo wa vitendeya kazi, vya kisasa, mazingira safi ya ofisi na hewa ya kutosha husaidia mfanya kazi kuwa na amani ya akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwangu mimi, mazingira bora ya kazi ni yale ya nayozingatia usawa, yanayotoa fursa za kujifunza na ya nayompa mfanyi kazi uwiyano mzuri kati ya maisha ya kazi na maisha yake binafsi.

Mimi binafsi ninapendelea kutumia mfumo wa Android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio ya simu yangu kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Napenda jinsi mfumo huu unavyo niruhusu kupakua programu mbali mbali kwa urahisi na jinsi unavyoweza kuingiliana vizuri na vifaa vingine vingi vya kielektroniki. Kama kompyuta na saa za mkononi, vile vile mfumo wa android unapatikana kwenye simu za aina nyingi na bei tofauti. Jambu ambalo inatoa fursa kwa kila mtu kupata kifaa kinachoendana na uwezo wake kwa kifedha bila kupoteza sifa muhimu za teknolojia ya kisasa. Kwa upande mwingine, mimi hudhamini sana usalama na urahisi wa matumizi. Unaopatikana katika mifumo ya simu kwani ni muhimu kuwa na kifaa kinacholinda taarifa zangu binafsi kwa uhakika. Napenda simu ambayo ina mfumo wa uendeshaji, unaoenda kasi na usioleta usumbufu wa kukwama. Kukwamakwama wakati nikitekeleza majukumu yangu ya kikazi au kijamii. Kwangu mimi mfumo bora wa simu ni ule unaoweza kunisaidia kurahisisha maisha yangu. Kwazia kupanga ratiba zangu hadi kuwasiliana na wapendwa wangu kwa njia ya video na ujumbe mfupi bila vikwazo vyovyote vya kiufundi.

Mimi huyaona mabadiliko kazini kama furusa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Hivyo, mimi huyapokea kwa mtazamo chanya na nia ya kubadilika haraka. Badala ya kuogopa mabadiliko, mimi hujaribu kuelewa sababu za msingi za mabadiliko hayo na jinsi yatakavyo saidia kuboresha ufanisi wakazi katika timu yetu. Mimi huwa mstari wa mbele kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi zaidi na kutafuta mafunzo ya ziada. Ili niweze kuendana na mfumo mpya au teknolojia ilioanzishwa bila kuchelewa. Vile vile, mbinu yangu kuu ni kubaki mnyumbufu na kuwa na subira wakati wakipindi cha mpito. Kwani, mabadiliko mara nyingi kuchukua muda kuzoeleka. Mimi hujaribu kutoa ushirikiano wakaribu kwa wafanyikazi wenzangu. Ambapo, wanaweza kuwa wanapata shida kuelewa mabadiliko hayo. Tukiamini kuwa kusaidiana kuna rahisisha mchakato mzima wa kila mtu. Kwangu mimi uwezo wa kukubaliana na mabadiliko ni sifa muhimu ya weledi inayomwezesha mfanyakazi kubaki na tija hata katika mazingira ya kazi yanayo badilika haraka na inanipa ujasiri wa kukubali changamoto zozote zinazo kuja na mfumo mpya wa kazi.

Ninapo kabiliana na muda wa muisho wa kukamilisha kazi, mbinu yangu ku ni kupanga majukumu kulingana na umuhimu na haraka wake. Hili nisijikute nikifanya mambo kwa shinikizo dakika za muisho. Mara tu ninapo pewa mradi, mimi huuvunja katika vipande vidogo vidogo na kujiwekea malengo ya kila siku ambayo yanawezesha kufuatilia maendelewo yangu kwa ukaribu. Hii inanisaidia kubaki na utulivu na umakini. Kwani ninayamini kuwa kazi inayofanywa kuwa kwa taratibu mzuri. Inakuwa na ubora wa juu zaidi kuliko ile inayofanyo kwa haraka na hofu ya kuchelewa vile vile mimi hupenda kuanzia kazi mapema iwezakanavyo. Ili kutoa nafasi kwa darura zozote, zinazo weza kutokea kabla ya muda wa muisho kufika. Ikiwa nitahisi kuwa kuna uwezekano wa kuchelewa kutokana na sababu zilizo inje ya uwezo wangu, mimi hutoa tarifa kwa husika mapema ili kurekebisha mipango. Kwangu mimi kuheshimu muda wa muisho nisehemu ya wadilifu na weledi kazini na inanipa kuridhika moyoni kukabidi kazi yangu ikiwa imekamilika kwa wakati na kwa viwango vina viotarajiwa.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuva sa ya mkononi kila siku kwa sababu ni kifa muhimu kinacho nisaidia kusimamia muda wangu kwa usahihi. Ninaamini kuwa, kuva sa kuna mfanya mtu aonekane mwenye, midhamu na anayethamini kila dakika katika majukumu yake ya kikazi na maisha binafsi. Badali ya kutegemea simu kila mara kwangalia muda, kuvasa kunanipa urahisi wakujua wakati kwa kutazama mkono wangu tu. Jambo ambalo unisaidia kubaki na umakini kwenye shuguli zinazofanya bila usumbufu wa tarifa za simu. Mbali na matumizi ya muda, mimi huvasa kama pambo la kuongeza muonekano wangu na weledi ninapokuwa ofiisini au kwenye mikutano muhimu. Hivi sasa napendelea kutumia saa za kisasa au smartwatch ambazo situ zinaonyesha muda mbali pia hunisaidia kufuatilia afya yangu kama vile idadi ya hatua ninazotembea na mapigo ya moyo. Kwangu mimi, sani zaidi ya kifa cha kuwonyesha wakati, nisehemu ya utambulisho wangu, inayo sisitiza umuhimu wakua na mpangiliwo mzuri wa maisha, na kuahi katika kila ahadi nilioipanga.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kutoa kipaumbele kikubwa, kwenye mawasiliano ya wazi na kushikilizana. Ili kuhakikisha malengo ya timu, ya natimizwa kwa pamoja. Ninaamini kuwa, kila mwana timu ana ujuzi wa kipekee. Hivyo, mimi hujaribu kuunganisha mawazo yangu na ya wenzangu, ili kupata suluhisho bora zaidi, la changa moto tunazo kabiliana nazo. Kwangu mimi, ushudikiano unamanisha, kuwa tayari kutoa msaada, pale unapohitajika na pia, kuwa mnyenyekevu wa, kupokea shauri ushauri kutoka kwa wengine, hili kuboresha matukio ya kazi yetu, ya pamoja. Vile vile, mimi hupenda kujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana ndani ya kundi, kwa kudhamini mchango wa kila mtu. Bila kujali cheo, au nafasi yake. Mimi huakikisha kuwa, ninatimiza majukumu yangu kwa wakati, ili nisi wakwamishe wengine. Na mara nyingi, huchochea hamasa kwa kuwapongeza wenzangu, wanapofanya vizuri. Kwangu mimi. Siri ya mafanikio, katika ushirikiano ni kueka maslahi ya timu mbele ya maslahi binafsi. Jambo ambalo, huimarisha umoja na kutusaidia katika malengo makubwa. Ambao nisingeweza kuyafikiria, nikiwa pekee yangu.

Mimi hutoa kipaumbele kikubwa kwenye usafishaji wa programu na mifumo ya uendeshaji ya vifaa vyangu mara tu matulio mapya yanapopatikana. Ninaamini kuwa kusafisha vifaa vifaa vyangu mara, vifaa mara kwa mara ni muhimu sana kwa ajili ya kuimarisha usalama wa taarifa zangu binafsi na kuhakikisha kuwa kifaa kinafanya kazi kwa kasi na ufanisi wa hali ya juu. Kawaida, mimi huweka mipangilio ya vifaa vyangu ili vijisasishe vyenyewe nyakati za usiku. Jambo ambalo hunisaidia kupata vipengele vipya vya teknolojia bila kuingilia ratiba zangu za kazi za mchana. Kwa upande wa vifaa vya kielektroniki, mimi hujaribu kubadilisha au kuboresha kifaa baada ya miaka miwili hadi mitatu ya matumizi. Au pale tu, ninapoona kuwa uwezo wake umeanza kupungua. Napenda kuwa na teknolojia ilio, ilioweza kuhimili mahitaji ya kisasa ya programu na michezo. Hivyo, kufanya uwekezaji kwenye vifaa bora ni sehemu ya kuongeza tija yangu ya kila siku. Kwangu mimi, kusasisha vifaa ni uwekezaji wa muda mrefu, unaonihakikishia usalama dhidi ya mashambulizi ya kimtandao na kunipa uzoefu bora zaidi wakidigitali katika nyanja zote za maisha yangu.

Timu ninayoipenda sana ya mpira wa miguu ni Arsenal ambayo inajulikana pia kama The Gunners. Nimeanza kuipenda timu hii tangu miaka ya mapema ya elfu mbili kwa sababu ya mfumo wao wa kuvutia wa kucheza mpira wa pasi nyingi na kasi. Maarufu kama Joga Bonito nakumbuka mchezo wa kushangaza ambapo Arsenal walimaliza msimu mzima wa ligi bila kufungwa hata mechi moja. Jambo lililowafanya kuitwa The Invincibles. Mchezaji ninayompenda zaidi katika historia ya timu hii ni Thierry Henrey. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kufunga magoli. Lakini kwa sasa, nafurahia sana uongozi wa Martin Odegaard uwanjani. Ninapohisi timu yangu inashinda. Mimi hupata furaha kubwa na fahari kwa sababu ushindi wao unaonyesha matunda ya bidii, umoja na mkakati mzuri wa kucha, wa kocha. Arsenal si timu ya mpira tu kwangu bali ni sehemu ya utamaduni wangu wa kila mwishoni mwa wiki ambapo nakutana na mashabiki wenzangu kubadilishana mawazo na kushangilia pamoja. Ninaamini kuwa Arsenal lina mustakabali mzuri kutokana na kikosi chake cha vijana wenye vipaji na kila mara ninapowaona uwanjani mimi hutiwa moyo na ari yao ya kupambana hadi dakika ya mwisho.

Mimi binafsi, ninapenda sana mkate wa ngano isiokobolewa, yaani brown bread, kwa sababu ya ladha yake ya kipekee na faida zake nyingi za kiafya. Tafauti na mkate mweupe, mkate huu unakiasi kikubwa cha nyuzi nyuzi fiber, ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya kurahisisha mfumo wa menyeo wa chakula na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Kila asubuhi, mimi hupendelea kula vipande kadhaa vya mkate huu vikiwa vimechomwa kidogo na kupakwa siagi au asali. Jambo ambalo, hunipa nguvu ya kutosha kuanza siku yangu kwa uchangamfu. Vile vile, mkate wa brown unanisaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Hivyo ni chaguo bora kwangu katika jitihada zangu za kuishi maisha yenye afya. Napenda pia kutumia mkate huu kutengeneza sandwichi zenye mboga mboga na proteni wakati wa chakula chamchana. Kwani unashikana vizuri na kuoingeza virutubisho muhimu mulini kwangu mimi. Kuchagua mkate wangano isiyo kobolewa ni waamuzi wa busara, unao, unganisha ladha, nzuri na utunzaji wa mwili wangu na nimekua niki wahamasisha marafiki zangu pia kuanza kutumia aina hii ya mkate kwa ustawi wao.

Mchezo nina upenda zaidi kutazama kuliko yote ni mpira wa miguu. Hasaa ligi kuu ya uingereza na mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia. Napenda mchezo huu kwa sababu unamsisimuko wa hali ya juu. Unahitaji ufundi mkubwa na unaleta watu wa mataifa mbalimbali pamoja kwa amani na furaha. Moja ya michezo ya kushangaza niliowahi kuitazama ni finali ya klabu bingwa ulaya ambapo timu yangu ilishinda kwa goli la dakika za majeruhi. Jambo ambalo, lilinifundisha kuwa mchezo haujaisha mpaka firimbi ya mwisho itakapopulizwa. Mimi hupendelea kutazama mechi hizi nikiwa nyumbani na familia yangu au kwenye kumbi za michezo na marafiki zangu ilikuongeza msisimuko wa ushabiki. Ninapo kuwa na tazama mpira wa miguu. Mimi hupata hisia za furaha na upendo kwa timu yangu na wakati mwingine hata wasiwasi pale mchezo unapokuwa mgumu. Kwangu mimi, kutazama michezo ni njia bora ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu za juma nzima. Kwani, unaniruhusu kushangilia na kuburudika kika milifu. Napenda pia kuona weledi wa wachezaji na jinsi wanavyo shirikiana uwanjani. Japo, jambo linalonipa hamasa ya kuingiza nidhamu na ushirikiano kuu katika maisha yangu binafsi ya kila siku.

Ndiyo, mimi na wafahamu majirani zangu wa karibu na ninaamini kuwa, kuwa na mahusiano mazuri na watu wanao kuzunguka ni sehemu muhimu ya usalama na amani nyumbani. Kawaida, mimi hupenda kusalimiana nao kila asubuhi ninapoelekea kazini na wakati mwingine tunabadilishana mawazo mafupi kuhusu hali ya ulinzi na usafi katika mtaa tu. Nina jirani mmoja ambaye tumekuwa marafiki wa karibu sana na mara nyingi tunasaidiana katika mambo madogo madogo ya nyumbani. Jambo ambalo limetengeneza mazingira ya kwa kuaminiana na kuishi kama ndugu. Vile vile, mimi hupenda kushiriki katika mikutano ya mta au matukio ya kijamii yanayo tukutanisha pamoja kama majirani. Kwani ni fursa nzuri ya kuwajua hata wale wanaoishi mbali kidogo na nyumba yangu. Naamini kuwa, jirani ndiye msaidizi wa kwanza pale dharura inapotokea. Hivyo ni busara kuwa na mawasiliano yao na kujua shughuli wanazofanya ili kuimarisha umoja wetu. Kwangu mimi kufahamiana na majirani sio tu swala la adabu mbali ni utamaduni unaojenga jamii imara inayojali ustawi wa kila mtu na kulinda mazingira yetu kwa pamoja.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza mchezo wa video wakati wa muda wangu wa mapumziko. Kwa sababu, ni njia bora ya kuburudika na kunichangamusha kiakili. Napendelea zaidi michezo ya kusisimua na ile inayohitaji mkakati. Kwani, inanifundisha jinsi ya kufanya maamuzi ya haraka na kutatua changamoto mbalimbali kwa ubunifu. Kawaida, mimi hucheza michezo hii mwishoni mwa wiki, nikiwa na marafiki zangu kwa njia ya mtandao, jambo ambalo huimarisha urafiki wetu na kutuwezesha kushirikiana kufikia malengo ya mchezo. Vile vile, kucheza michezo ya video, kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya wiki ndefu ya kazi. Kwani, inaniruhusu kuingia katika ulimwengua kusaidika na kusahau majukumu ya kila siku kwa muda. Mimi huweka ratiba maalumi ya kucheza ili kuhakikisha kuwa shuguli hii haingi muda wangu wakulala au majukumu mengine ya kijamii. Kwangu mimi, michezo ya video sio tu burudani mbali ni sanaa ya kisasa inayochanganya teknolojia, hadithi nzuri na mziki wa kuvutia, unaofanya, uzuefu wa, kucheza, uwe wa, kipeke na wenye maana.

Mimi binafsi napenda sana kufanya vyote viwili, yaani kucheza na kutazama michezo, kulingana na muda na mazingira nilionayo. Ninapokuwa na wakati wa ziada, mimi hupendelea kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu kwa sababu ni njia mbora ya kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya yangu. Kitendo cha kua uwanjani kinanipa furaha ya kipekee na kunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja kama timu ili kufikia ushindi. Kwa upande mwingine, mimi ni shabiki mkubwa wa kutazama michezo kwenye runinga. Hasa, mechi za ligi kuu ya uingereza na mashindano makubwa ya riadha. Kutazama wataalamu wakichuwana uwanjani, kunanipa burudani ya hali ya juu na kunisaidia kuelewa mbinu mbalimbali za mchezo. Ambazo, naweza kuzitumia ninapocheza mwenyewe. Kwangu mimi, michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Inayo nionyesha furaha nidhamu na ushirikiano wa kijamii. Iwe niko uwanjani, nikicheza au niko sebuleni, nikishangilia timu yangu.

Chakula namba moja ninachokipenda zaidi ni wali na samaki wa kukaanga. Hasa nikiwa nyumbani ambapo ninapenda kukula nikiwa na mboga mboga kama michicha na kachumbari pembeni. Chakula hiki kina ladha nzuri ya kipekee na huwa kinanishibisha vizuri sana bila kuniletea uzito mkubwa mwilini. Na mara nyingi mimi hufurahia kukipata wakati wa chakula cha mchana au jioni. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula chakula hiki, kilichopikwa na mama yangu, nilivutiwa sana na harufu ya viungo asilia alivyotumia, jambo ambalo lilifanya chakula hicho kuwa chaguo langu la kwanza hadi leo.

Ili kuainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi, mimi hufuata kanuni ya kuweka mipaka iliyo wazi katika muda wa ofisi na muda wa nyumbani. Ninapokuwa kazini, mimi hujitolea kikamilifu kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi. Ili kuhakikisha kuwa, sitalazimika kubeba kazi yoyote kurudi nayo nyumbani. Mara tu muda wa kazi, unapokwisha mimi huzima arifa za barua pepe za kikazi na kuelekeza umakini wangu wote kwa familia yangu na mambo yanayonipa furaha. Jambo ambalo, hunisaidia kupumzika na kupata nguvu mpya kwa ajili ya siku inayofuata. Vile vile, mimi hutumia ratiba ya kila wiki kupanga muda wa kufanya mazoezi ya mwili na kupata muda wa kutosha wa kulala. Kwani, afya njema ni nguzo muhimu ya tija kazini. Naamini kuwa, kuwa na usawa huu kunazuia uchovu wa kiakili na kunifanya niwe mfanyikazi bora na mwenye furaha zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu mimi uwiano huu unamaanisha kuishi maisha yenye kusudi ambapo mafanikio ya kikazi hayaadhiri ustawi wangu wa kijamii na kiroho. Bali yanakwenda sambamba kwa ulinganifu na amani.

Ndiyo mimi nimewahi kufuga mnyama na mnyama niliomfuga alikuwa ni mbwa ambaye nilimuita jina la Rex. Nilimchukua Rex hkiwa mdogo sana na niliamua kumfuga kwa sababu nilihitaji rafiki wa kucheza nae na pia mlinzi wa nyumba yangu. Kufunga mbwa kulinifundisha nidhamu kubwa kwani ilibidi niamke mapema kila asubuhi kumpa chakula na kumpeleka matembezi ili kuhakikisha anabaki na afya njema na furaha. Kufuga mnyama huyu kulinipa hisia za upendo na wajibikaji kwani Rex alikuwa sehemu ya familia yetu na alitupenda sote kwa waminifu mkubwa. Ingawa, changamoto za hapa na pale kama vile garama za matibabu na usafi furaha niliopata kwa kuwa na mbwa ilizidi kero hizo ndogo. Nina amini kuwa kufuga wanyama kuna saidia binadamu kuwa na huruma zaidi. Na kuelewa umuhimu wa kutunza viumbe vingine na nina mpango wa kufuga mnyama mwingine katika siku za usoni. Pale nitakapo, pata nafasi zaidi.

Utotoni mwangu, nilikuwa napenda sana kucheza michezo ya nje na marafiki zangu. Hasa, mchezo wampira wa mguu na mchezo wakujificha, yaani hide and seek. Nakumbuka kila siku baada ya shule, tulikuwa tunakusanyika uwanjani na kucheza hadijuali na po zima. Jambo ambalo, lilijenga urafiki mkubwa na kutufanya tuwe na afyanjema na uchanga mfu. Shughuli hizi zilikua nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na zili nipa kumbukumbu nzuri ambazo nitaendelea kuzidhamini milele. Vile vile nilikua na shau kukubwa ya kusikiliza hadithi za kale kutoka kwa babu na bibi yangu nya kati za jioni. Hadithi hizo hazi kuwa tu burudani mbali zilinifundisha maadilimema, heshima na utamaduni wetu kwanjia ya kuvutia sana. Pia nilipenda kuchora picha mbali mbali zandege na miti kwenye madaftari yangu ya zamani. Jambo lililonisaidia kukuza ubunifu wangu tangu nikiwa mdogo. Kwangu mimi utoto ulikuwa ni wakati wa uhuru, ugunduzi na furaha isio na mipaka ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa kunifanya niwe mtu nilio leo.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni wakati wa baridi yenye utulivu na kiasi cha unyevunyevu. Hasa nyakati za asubuhi ambapo hewa imekuwa safi na yenye kuburudisha. Napenda hali hii kwa sababu inanifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu zaidi wa kufanya kazi zangu za kila siku bila kuchoka haraka kutokana na joto kali. Pia, mimi hufurahia sana kunywa kikombe cha kahawa moto nikiwa nimekaa nje wakati kukiwa na upepo mwanana, jambo ambalo hunipa utulivu mkubwa wa kiakili na kunisaidia kutafakari mipango yangu kwa umakini. Vilevile, mimi hupenda hali ya hewa ya mvua ya wastani kwani huleta harufu nzuri ya udongo na kufanya mazingira yawe na kijani kibichi na yenye kuvutia macho. Hali hii ya hewa hunishawishi kusoma vitabu au kusikiliza muziki laini nikiwa nyumbani, jambo linalofanya likizo au mapumziko yangu yawe ya kipekee. Ninaamini kuwa hali ya hewa ina athari kubwa kwa hisia na tija ya binadamu na kwangu mimi baridi ya wastani na mvua ndizo zinazonipa ari ya juu ya kufurahia maisha na mazingira yanayonizunguka.

Mwalimu ninae mkumbuka zaidi kutoka shule ni mwalimu Juma ambaye alikuwa mwalimu wangu wa somo la kiswahili na kumbuka mwalimu huyu hakuwa tu mtaalamu wa lugha. Mbali alikuwa na kipaji, kipaji, cha kipekee, cha kusimulia hadithi na mifano ya maisha ambayo ili nifanya. Ilifanya kila somo liwe na msisimuko mkubwa alikuwa na uvumilivu mkubwa na kila mwanafunzi akihakikisha kuwa hakuna mtu anayeachwa nyuma hata kama mada ilikuwa ngumu kweleweka. Mbali na kufundishwa darasani, Mwalimu juma alikuwa mshauri wangu mkuu ambaye alinifundisha umuhimu wa nidhamu na kujiamini katika kila jambo ninalofanya. Jambu moja ambalo sitalisahau ni jinsi alivyokuwa akituhimiza kusoma vitabu vingi ili kupanua uelewa wetu wa ulimwengu. Ushahuri ambao unanisaidia hadi leo katika maisha yangu ya kila siku. Na amini kuwa walimu wema kama yeye ni ngunzo muhimu katika kujenga jamii yenye maadili na maarifa. Nanita mshukuru daima kwa mchango wake mkubwa katika hatua zangu za elimu.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo mkunjufu na nia ya kutaka kujifunza. Kwani, ninaamini kuwa maoni ni nyenzo, muhimu ya kujiendeleza kitaaluma na kibinafsi. Ninapopewa maoni, iwe ni mzuri au ya kunirekebisha. Mimi huanza kwa kusikiliza kwa makini, bila kukatiza. Ili kuelewa vizuri, mtazamo wa mtoa maoni na jinsi gani ninaweza kuboresha utendaji wangu. Kwangu mimi kukubali kukosolewa ni ishara ya ukomavu na kunanisaidia kuona mapungufu ambayo labda nisingeweza kuyaowana mwenyewe. Aidha, baada kukopokea maoni hayo, mimi huchukua muda wa kuyachuja na kuyafanyia kazi. Kwa kueka mpango wa watekelezaji mabadiliko yanayohitajika, mimi hupenda kumshukuru mtu wa maoni kwa uaminifu wake, kwani pia hujenga mazingira ya kua miniana na ushirikiano bora kazini. Kwa kufanya hivi, nahakikisha kuwa kila mrejesho unafanyika kuwa daraja la kunifikisha kwenye ufanisi wahali ya juu na kusaidia timu yangu kufikia malengo yake kwa haraka na ubora zaidi.

Mimi hupenda kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Ambapo kila mwanachama wa timu anajihisi huru kutoa mawazo yake na kusaidia kufikia malengo ya pamoja. Naamini kuwa mazingira yanayothamini ubunifu na kutoa fursa fursa za kujifunza vitu vipya ndiyo huleta ufanisi mkubwa zaidi kazini. Pia, mimi huvutiwa na mahali pa kazi palipoandaliwa vizuri kiustawi pakiwa na vifaa vya kisasa na utulivu wa kutosha unaoniruhusu kuelekeza fikira zangu zote kwenye majukumu niliyopewa bila usumbufu usio wa wa lazima. Aidha, mimi hupendelea mazingira ya kazi yanayozingatia usawa na uadilifu ambapo juhudi za kila mtu zinatambulika na kuthaminiwa.

Moja ya uzoefu wakushangaza zaidi nilio wahi kupata ni wakati nilipokuwa safarini na kukutana na rafiki yangu wa zamani wa shule ya msingi. Mahali ya mbapo sikutegemea kabisa tulikutana katika mji mwingine mbali na nyumbani na ilikuwa ajabu kuona jinsi miaka ilivyo pita na jinsi sote tulivyo badilika ki maisha na kitaaluma. Tukio hilo ili nifanya nia amini kuwa dunia ni ndogo sana na kwamba maisha yana njia ya kupeleka, maisha yana njia ya kipekee ya kutukutanisha na watu muhimu kutoka kwenye historia yetu. Wakati usioonekana, wakati usioonekana kuwa na maandalizi yoyote. Uzoefu huu ulikuwa wakushangaza na wakunifuraisha kwa wakati mmoja. Kwani, utotoni na kubadilisha uzoefu wa maisha ya sasa. Inashangaza kuona jinsi mazungumzo ya dakika chache yalivyo weza kurejesha ukaribu uliokuwepo miaka kumi iliopita. Kana kwamba, hatukuwa tume tengana. Kwangu mimi, tukio hilo ilibaki kuwa kumbukumbu ya kudumu inayo sisitiza umuhimu wa kuthamini kila uhusiano unao ujenga.

Hali ya hewa ya leo ni ya jua na yenye joto kiasi. Jambo ambalo, limenifanya niamke nikiwa na uchangamfu na nishati nyingi. Anga ni angavu sana bila mawingu mazito. Na upepo mwanana unaovuma unasaidia kupunguza makali yote. Aya joto la mchana. Kutokana na hali hii, nimeamua kuvaa nguo nyepesi za pamba. Ili niwezi kujihisi mwenye faraja na huru zaidi nikiwa katika majukumu yangu ya inji. Mimi binafsi napenda sana hali ya hewa kama hii kwa sababu inanipa fursa ya kufanya shuguli zangu bila hofu ya kunyeshewa na mvua. Katika hali hi ya hewa ya kuvutia, nimepanga kutembelea bustani ya jirani au kuenda matembezi ya miguu. Jioni ili kufurahia machweo ya jua. Pia ni wakati mzuri wa kufanya usafi wa mazingira ya inje ya nyumba, huo hata kufanya mazoezi ya inje ambayo hunisaidia kuimarisha afya yangu.

Asubuhi ya leo, niliamka saa kumi na mbili kamili alfajiri. Nikiwa na hisia za uchangamfu sana baada ya kupata usingizi mnono usiku kucha. Jambo la kwanza nililofanya baada ya kuamka lilikuwa nikunywe glasi mbili za maji ya vuguvugu. Na kufanya maombi mafupi ya shukrani kwa ajili ya siku mpya. Baada ya hapo nilikula kiamshakinywa chene afya kilichohusisha matunda yai la kuchemsha na kikombe cha chai ya rangi. Huku nikisoma mukhtasari wa habari za siku ili kupata picha ya kinacho endelea duniani. Baada ya kiamshakikinywa nilijitayarisha na kuanza safari yangu kuelekea kazini kwa kutumia usafiri wa uma. Ambapo nilitumia muda huo kupanga ratiba yangu ya majukumu ya leo kichwani mwangu. Nilijiskia mwenye amani na nguvu nyingi asubuhi hii kwa sababu niliweza kukamilisha maandalizi yangu yote mapema bila haraka yoyote.

Chakula ninachopenda kula jioni mara nyingi ni mlo mwepesi lakini wenye virutubisho kama vile wali wa nazi na mboga za majani au samaki wa kupaka. Napendelea mlo huu kwa sababu hauna mafuta mengi. Jambo ambalo hunisaidia kujihisi mwepesi na kupata usingizi mnono bila kulemewa na minyeo wa chakula usiku. Wakati mwingine, mimi hupenda kuandaa supu ya kuku na mboga mboga ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kupata joto na utulivu wa mwili bada ya kazi za mchana. Vile vile, mimi hupenda kufurahia mulo wangu wa jioni nikiwa na familia kwenye meza ya chakula. Ambapo, tunaitumia muda huo kubadilishana mawazo na kusimuliana yaliojiri mchana. Bada ya kula, mara nyingi mimi hunywa kikombe cha chai ya mitishamba au maziwa ya vugu vugu. Ili kuandaa mwili wangu kwa ajili ya kupumzika. Kwangu mimi, chakula cha jioni sio tu swala na kushibisha tumbo. Bali, ni wakati wa dhamana wa kuungana na wapendwa wangu na kumaliza siku kwa hali ya shukrani na amani.

Mimi hushiriki kikamilifu katika jamii yangu kwa kujitolea katika shuguli mbali mbali za maendeleo. Kama vile kampeni za usafi wa mazingira na kusaidia katika vituo vya watoto yatima. Ninaamini kuwa kuwa sehemu ya jamii inamaanisha kuchangia nguvu na wakati wangu ili kuboresha maisha ya wengine na kuimarisha ushirikiano kati ya majirani. Mara nyingi, mimi huhudhuria mikutano ya mtaa hili kutoa maoni yangu juu ya changamoto zinazo tukabili na kushirikiana na viongozi wa ndani kutafta suluhu za kudumu kwa ajili ya usalama na ustawi wa kila mtu. Vile vile, mimi hutumia ujuzi wangu wa kitaaluma kuwafundisha vijana mtaani kwangu maswala mbalimbali ya teknolojia na uja silimari ili waweze kujikwamua kiuchumi. Kushiriki katika jamii hunipa, hisia ya kuridhika na kuna nifanya ni jihisi kuwa na dhamana zaidi kwani ninaona mabadiliko chanya yanayotokea kutokana na juhudi zetu za pamoja.

Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa fursa ya kupanga ratiba yangu kwa urahisi zaidi na kuokoa muda mwingi ambao ungetumika safarini kuelekea ofisini. Ninaona kuwa nikiwa nyumbani ninaweza kutengeneza mazingira ya kazi yanayonifaa zaidi yenye utulivu na faraja. Jambo ambalo huongeza umakini wangu na ufanisi katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku. Mazingira haya ya nyumbani yana niruhusu pia kuwa na uwiyano mzuri kati ya kazi na maisha ya binafsi. Kwani naweza kushugulikia mambo madogo ya kifamilia bila kuadhiri tija yangu ya kikazi. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani kuna hitaji nidhamu ya hali ya juu na uwezo wakujisimamia ilikuepuka usumbufu wa mambo ya kinyumbani.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza ngoma, kwani ni njia mojawapo ya kipeke ya kuelezea hisiya zangu na kufurahia maisha kupitia mdundo wa mziki. Napenda zaidi kucheza ngoma za asili ambazo zinaunganisha utamaduni wetu na harakati za mwili. Lakini pia mimi hufurahia mitindo ya kisasa ambayo inanipa futsa ya kuwa mbunifu na mchangamfu zaidi. Kwangu mimi kucheza ngoma siotu burudani mbali ni aina ya mazoezi yanaonisaidia kueka mwili wangu katika hali ya utimilifu huku nikiondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya majukumu. Kila mala ni napopata nafasi ya kuhudhuria sherehe au matukio ya kijami, mimi huwa mstari wa mbele, jukwani kwa sababu kucheza ngoma kuna nipa ujasiri na furaha ya papo hapo.

Ndiyo, mimi hujaribu kadri ya uwezo wangu kugawanya taka zangu nyumbani kama sehemu ya mchango wangu katika kulinda mazingira. Mimi hutenganisha taka za kikaboni kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda kutoka kwa taka zinazoweza kurejeshwa kama vile plastiki, karatasi na chupa za glasi. Utaratibu huu unanisaidia kuhakikisha kuwa taka za chakula zinatumika kutengeneza mbolea bustanini kwangu. Huku zile nyingine zikipelekwa kwenye vituo maalumu vya urejeleaji ili kupunguza kiasi cha takataka kinachoishia kwenye madampo. Ninaamini kuwa kugawanya taka ni wajibu wa kila mwananchi ili kudumisha usafi wa mazingira yetu na kuzuia uchafuzi wa vyanzo vya maji na udongo. Ingawa wakati mwingine mfumo wa uzoaji taka mtaani unaweza kuwa na changamoto. Mimi huanza na hatua ndogo nyumbani kwangu nikiamini kuwa mabadiliko makubwa huanzia kwa mtu mmoja mmoja.

Mwandishi wa vitabu ninaempenda zaidi ni Shaban Robert, ambaye anajulikana kama mwanafalsafa na baba wa fasihi ya kiswahili. Napenda sana kazi zake kwa sababu anatumia lugha teule na yenye mvuto kuelezea maswala mazito ya kijamii, maadili na utu. Kitabu chake kiitwacho kusaadikika kimenifundisha mengi kuhusu umuhimu wa haki na ukweli katika jamii na jinsi gani fasihi inaweza kutumika kama kioo cha kuonyesha mapungufu yetu na kutupa matumaini ya mabadiliko chanya. Vile vile, mimi hufurahia kusoma kazi za waandishi wa kisasa kama ngugi wa thiong'o ambaye vitabu vyake vinachambua kwa kina historia na utambulisho wa mwafrika. Kusoma vitabu vya waandishi hawa kunanisaidia kupanua uelewa wangu wa ulimwengu na kunipa utulivu wa kipekee wa akili ninapokuwa mapumzikoni.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi, asubuhi na mapema, kuanzia saa kumi na mbili alfajiri hadi saanne asubuhi. Wakati huu, akili yangu inakua imepumzika vizuri na ikotayari kuchakata mawazo mapya kwa umakini mkubwa bila usumbufu, wakelele au ujumbe wa mara kwa mara. Naona kuwa, asubuhi ndipo ninapoweza kukamilisha kazi ngumu zinazohitaji uchambuzi wa kina na ubunifu wa hali ya juu. Jambo ambalo, hunipa motisha ya kuendelea na majukumu mengine ya siku nikiwa na amani ya moyo. Baada ya mchana, ufanisi wangu huwa unapungua kidogo hivyo mimi hutumia wakati huo kwa ajili ya vikao au kazi ndogo ndogo zisizo hitaji nguvu nyingi za akili. Na aminikuwa, kila binadamu anamdundo wake wakipekee wamwili. Na kwangu mimi, utulivu wa alfajiri ndio hufungua watijayangu ya kila siku. Kwa kupanga ratiba yangu kulingana na wakati huu wa ufanisi na weza kutoa matukiobora zaidi kazini. Huku nikibakiza nishatiya kutosha kwa ajili ya familia na mbomengine ya kijamii jioni.

Utaratibu wangu wa jioni kwanza mara baada ya kukamilisha majukumu ya mchana, ambapo mimi hutumia muda huo kupumzika na kujiandaa kwa ajili ya siku inayofuata. Kawaida, mimi huanza kupumzika kuanzia saa kumi na mbili jioni kwa kufanya mambo mepesi kama kusikiliza muziki muanana au kusoma kitabu ili kutuliza akili. Sipendelei kufanya sherehe kubwa za jioni badale yake mimi hufurahia zaidi mlo wa usiku nikiwa na familia yangu na kubadilisha na mawazo juu ya jinsi siku yetu ilivyokuwa. Jambo ambalo hunipa furaha na amani kubwa ya moyo kabla ya kulala. Kuhusu kujiandaa kulala, mimi hufuata utaratibu maalumu wa kuhakikisha vifaa vyote vya kielektroniki vimezimwa nusu saa kabla ili kuupa mwili wangu nafasia ya kuzalisha homoni za usingizi. Mimi hupenda pia kupanga nguo na vitu nitakavyohitaji asubuhi inayofuata ili kuepuka usumbufu na haraka ninapoamka.

Ushauri wangu mkuu kwa mtu anaeanza kazi mpya ni kuwa na nia ya kujifunza na unye nyekevu. Wakupokea maelekezo kutoka kwa wafanyakazi wazoefu. Ni muhimu sana kuelewa utamaduni wa ofisi na kujenga mahusiano mema na wenzako tangu siku ya kwanza. Kwani ushirikiano ndio ufunguo wa mafanikio katika mazingira yoyote ya kazi. Pia, nina mshauri kuwa na nidhamu ya muda na kujituma kwa bidi katika kila jukumu analopewa. Hata kama, ninaonekana kuwa ndogo, ilikuonyesha dhamana yake na uaminifu kwa muajiri wake. Vilevile, mgeni kazini anapaswa kuwa na ujasiri wa kuuliza maswali pale yanapo kwa ma, badala ya kufanya kazi kwa kubahatisha. Kujifunza kutokana na makosa nisehemu ya ukuwaji hivyo asikate tamaa pindi changamoto zinapo jitokeza mbali azitumie kama fursa ya kuongeza maarifa na ujuzi wake.

Kwa kawaida, mimi huchaji simu yangu mara moja kwa siku. Mara nyingi wakati wa usiku ninapolala, ili niamke asubuhi ikiwa na chaji kamili kwa asilimia mia moja. Hata hivyo, kutokona na matumizi makubwa ya mtandawa kwa ajili ya kazi na mawasiliano ya kila siku. Wakati mwingine, ninalazimika kuichomeka tena kwenye chaji mchana ili isizime kabla sijarudi nyumbani. Ninaona kuwa betri ya kifaa changu, inafanya kazi vizuri, inapotuzwa kati ya asilimia ishirini na themanini. Hivyo, mimi hujaribu kutoiacha iishe kabisa kabla ya kuanza kuichaji. Vile vile, mimi ni muumini wa kutumia chaji asilia iliokuja na kifaa changu ili kulinda afya ya battery na kuzia kifa kupata joto kupitia kiasi.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto, kwa sababu wana nguvu ya ajabu ya kuleta furaha na kicheko mahali popote walipo. Nafurahia kuungana nao katika michezo yao ya asili, kama vile kukimbizana, kucheza mpira au hata kusimulia hadithi za kusisimua. Kwani, michezo hii inasaidia kusahau majukumu mazito ya kikazi na kunirudisha katika hali ya utulivu. Kwangu mimi, kutumia muda na watoto ni fursa ya kipekee ya kuona ulimwengu kupitia macho yao yaliyojaa udadisi na matumaini. Jambo ambalo inanifundisha kuwa na subira na upendo zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Vile vile, ninaamini kuwa kucheza na watoto ni njia muhimu ya kujenga ukaribu na kuwasaidia kukuwa kiakili na kijamii. Ninapocheza nao, mimi hujaribu kuigiza mafunzo madogo madogo ya kimaadili na ushirikiano. Nikiamini kuwa watoto hujifunza haraka zaidi kupitia furaha na michezo kuliko maelekezo ya kawaida pekee.

Ndiyo, mimi hua napiga kura kila wakati uchaguzi unapofika kwa sababu ninaamini kuwa huu ni wajibu wangu mkuu kama raiya mwenye upendo na nchi yake. Kupiga kura, kuna nipa fursa ya kushiriki kikamilifu katika kuamua mustakabali wa taifa langu na kuchagua viongozi ambao naamini wa nasifa maono na uwadilifu wa kutekeleza maendeleo tunayo ya tamani. Kwangu mimi, kila kura inadhamana, inadhamini na nisauti ye nyenguvu inayoweza kuleta mabadiliko chanya katika mifumo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kwa ajili ya vizazi, vyasasa na vilivyo. Vile vile, mimi huchukua muda wa kufanya utafiti na kusoma ilani za vyama kabla ya kwenda kituoni ili kuhakikisha kuwa maamuzi yangu ya mejengwa juuya uelewa na siwa shinikizo la mtu yoyote.

Mchezaji bora wampira wakikapu ni nae mhusudu sana ni Lebron James ambaye amedhihirisha uwezo uwezo wakipekee katika ligi ya NBA kwa miongo miwili sasa. Ninampenda mchezaji huyu kwa sababu ya muendelezo wake wa kiwango cha juu akili kubwa ya mchezo na uwezo wake wakufanya wachezaji wenzake kuwa bora zaidi. Wanapokuwa naye uwanjani na kumbuka mchezo mmoja wa ajabu ambapo aliongoza timu yake. Kupata ushindi didhi wapinzani wagumu kwa kufunga pointi nyingi na kuzuia mashambulizi muhimu dakika za mwisho. Jambo ambalo, lilionyeshe uongozi wake, wadhati na ujasiri mkubwa.

Mnyama ni nae penda kumfunga zaidi ni umbwa, hasa aina ya German Shepherd, kwa sababu ya akili yake nyingi. Waminifu na uwezo wake wa kutowa ulinzi kwa familia. Mbwa huyu anaonekana mwenye nguvu na ana haiba ya kishuja, lakini pia anatabia ya upole na kupenda na upendo anapokuwa na watu wa nyumbani. Kitu kinacho ni furahisha na kunifanya nicheke ni pale anapojaribu kucheza na kivuli chake au anapozunguka mkia wake kwa furaha kila anaporudi nyumbani bada ya kazi. Jambo ambalo wandoa uchovu wangu wote napenda wanyama wakufugwa kwa sababu wanatoa urafiki wadhati na utulivu wahisia kwa binadamu tofauti na wanyamapori ambawo wanapaswa kubaki katika mazingira yao ya asiri.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utulivu na yenye maana. Nikianza siku kwa shukurani la kutafakari kuhusu mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Kawaida, mimi huanda chakula cha mchana au jioni, nyumbani na kualika familia yangu pamoja na marafiki. Wa karibu sana ili kufurahia wakati wetu pamoja. Kwangu mimi zawadi kubwa zaidi ni uwepo wa watu nanaowapenda, tukicheka, tukishiriki, hadithi za kusisimua na kuketi na kukata keki rahisi ambapo huleta furaha ya kipekee na kuashiria mwanzo wa sura mpya ya maisha yangu. Vile vile mimi hupenda kutenga muda wa kufanya jambo la hisani kama vile kutembelea kituo cha watoto yatima au kutoa msaada kwa wenye uhitaji ili kufanya siku hiyo iwe na baraka zaidi.

Mimi hupenda kupanga wiki yangu ya kazi kuanzia jumapili, jioni au jumatatu asubuhi na mapema. Ambapo, mimi huandika horodha ya majukumu yote muhimu ninayo paswa kukamilisha. Mimi hutumia mbinu ya kugawa kazi zangu katika makundi matatu. La kwanza, kazi za dharura na muhimu. Pili, kazi za kawaida na tatu zile zinazoeza kusubiri hadi mwishoni mwawiki. Mpango huu unanisaidia kuto anza siku nikiwana mkanganyiko mbali kuwa na dira ya kueleweka inayo ongeza tija yangu na kunifanya nijisikie mwenye kuthibiti wa muda wangu. Vile vile, mimi hutenga muda maalumu kwa ajili ya mapumziko mafupi na tathmini ya kila siku ili kuhakikisha kuwa sichelewi kufikia malengo nilio jiwekea.

Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni utamaduni wa kusaidiana, na ushirikiano uliopo miongoni mwa wafanyikazi wote. Tangu, nianze kufanya kazi hapa, nimevutiwa na jinsi kila mtu anavyojitolea kusaidia mwenzake, ili kufika malengo ya pamoja. Jambo ambalo, linajenga mazingira rafiki na yenye kutia moyo. Shirika hili linathamini mawazo ya kila mfanyikazi, na uongozi wa wazi kusikiliza maoni mapya. Hali inayo, hali inayofanya kila mmoja wetu, ajisikie kuwa ni sehemu muhimu ya mafanikio ya kampuni. Vile vile, napenda jinsi shirika linavyowekeza katika maendeleo ya kitaaluma, ya wafanyikazi wake kupitia mafunzo ya mara kwa mara na fursa za kujiendeleza.

Ndio, mimi napenda sana kutembea msituni, kwa sababu ni njia bora ya kuungana na asili na kupata utulivu wa kweli wa akili. Inapokuwa msituni ninafurahia sauti za ndege, harufu ya miti na hewa safi ambayo ni tofauti kabisa na hewa ya mjini, yenye vumbi na kelele. Matembezi haya hunisaidia kutoa msongo wa mawazo na kunipa fursa ya kutafakari mambo mbalimbali ya maisha. Nikiwa katika mazingira ya amani na kijani kibichi yanayovutia macho vile vile kutembea msituni ni mazoezi mazuri ya mwili yanayo imarisha afya yangu na kunipa nguvu mpya ya kuanza wiki yangu kwa uchangamfu.

Zawadi zuri zaidi niliyowahi kupokea maishani mwangu ni ya ni saa ya mkononi ya gharama niliopewa na wazazi wangu siku niliyohitimu masomo yangu ya chuo kikuu. Kwangu mimi, zawadi hiyo haikuwa tu kifaa cha kuonyesha muda bali ilikuwa ishara kubwa ya upendo, msaada na utambulizi wa jitihada zangu zote nilizoweka katika masomo kwa miaka mingi. Kila ninapoitazama saa ile, inanikumbusha kuwa muda ni mali na inanipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Ili niweze kuwafanya wazazi wangu wajivunie zaidi mafanikio yangu katika siku vijazo.

Ndiyo, mimi ni shabiki mkubwa wa hadithi za ajabu na za kusisimua, kwa sababu zinanipa fursa ya kusafiri kuenda ulimwengu wa kufikiria na kusahau changamoto za maisha ya kila siku kwa muda. Navutiwa sana na hadithi zinazohusu matukio ya kichawi, viumbe vya ajabu au safari za anga za mbali. Kwani hadithi hizi kuchochea ubunifu wangu na kunifanya nifikirie mambo yaliyo nje ya uwezo wa kawaida wa binadamu. Kwangu mimi hadithi hizi si tu burudani mbali ni njia ya kipekee ya kuelezea ukweli wa maisha kupitia lugha ya sitiari na alama zinazovutia akili.

Mimi binafsi napendelea zaidi hali ya hewa ya baridi kuliko joto, kwa sababu baridi inanipa utulivu na nafasi ya kufurahia faraja ya nyumbani. Wakati wa baridi, mimi hufurahia kuvaa nguo nzito na laini, kunywa vinywaji moto kama chai au kahawa na kujifunika blanketi nikiwa nasoma, kitabu au kutazama filamu. Tofauti na joto ambalo mara nyingi huleta uchovu na jasho jingi na jasho jingi baridi inanifanya nijisikie mchangamfu zaidi na inanisaidia kupata usingizi mzito na mnono wakati wa usiku.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda sana kutafuta sehemu zenye kivuli na upepo mwanana ili kupumzika na kupoza mwili wangu. Moja ya shughuli ni nazozifurahia zaidi ni kuenda ufukweni mwa bahari au ziwani. Ambapo, naweza kuogelea na kufurahia maji baridi yanayo changamsha mwili wangu baada ya joto kali la mchana. Pia, mimi huhakikisha na kunywa majimengi ya baridi au juisi za matunda ya msimu ili kubaki na nishati na kuzuia mwili wangu usikauke na maji kutokana na jasho jingi linalo sababishwa na mwanga mkali wajua. Vile vile wakati wajua kali, mimi hupenda kuvaa nguo nyepesi, zarangi, angavu, zinazo saidia mwili kupumua vizuri na kuto hifadhi joto laziada.

Mimi binafsi napendele zaidi kusoma habari mtandaoni kwa sababu ya urahisi na kasi ya kupata taarifa mpya zinazotokea duniani kote kwa wakati moja. Kutumia simu yangu au kompyuta kusoma habari, kunaniruhusu kupata mada mbalimbali kuanzia siasa. Uchumi, hadi mchezo, nikiwa mahali popote na wakati wowote, bila kuhitaji kubeba gazeti la karatasi. Vile vile, habari za mtandaoni mara nyingi huambatana na video na picha nyingi zinazokufanya ufuatiliaji wa matukio uwe wa kuvutia na rahisi kueleweka zaidi kuliko maandishi pekee.

Mimi hujaribu kuenda maktabani angarau mara mbili kwa mwezi. Hasa, ninapohitaji utulivu wa kipekee kwa ajili ya kusoma vitabu, vizito au kufanya utafiti wa kina kuhusu mada fulani. Maktaba kwangu ni kama kisiwa cha maarifa ambapo naweza kupata mkusanyiko mkubwa wa vitabu. Majarida na nyaraka za kihistoria ambazo mara nyingi hazipatikani kwa urahisi mtandaoni. Napenda sana mazingira ya maktabani kwa sababu kila moja anakuwepo kwa lengo la kujifunza jambo ambalo linanipa hamasa na nidhamu ya kutumia muda wangu vizuri bila usumbufu wa kelele za mtaani au vifaa vya kijiditali.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni ni aina nzuri ya mazoezi ya mwili, yanayo ongeza stamina na kuimarisha afya ya moyo. Napenda kugundua njia mpya kuona aina mbalimbali za mimea na wadudu, na mara nyingine kupiga picha za mandhari nzuri zinazo kutana na ninazo kutana nazo njiana. Ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kutenga muda wa kutembea maeneo ya asili kama misitu ili kurejesha nishati iliopotea wakati wakazi na kujikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira yetu kwa ajili, ya vizazi vijavyo.

Chakula cha kigeni ambacho niliwahi kujaribu na kikaacha kumbukumbu kubwa ni pizza ya kiitaliano. Mara ya kwanza nilipojaribu chakula hiki nilivutiwa sana na mchanganyiko wa jibini ilio yeyuka mchuzi wa nyama na viungo mbali mbali vilivyo wekwa juu ya unga mwembamba uliokaa vizuri. Ingawa, kimetoka nje ya nchi, ladha yake ni ya kipekee na inatofautiana sana na vyakula vyetu vya asili. Jambo ambalo, lilinifanya nifurahie uzoefu wa kitamaduni kupitia chakula hicho kipya. Pia, niliwahi kujaribu sushi kutoka Japani. Ambayo ni mchanganyiko wa mchele maalum na samaki mbichi au wa kukaanga kidogo. Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kuhusu ladha yake, lakini baada ya kuonja na mchuzi wa soya niligundua kuwa ni chakula chenye, ladha nzuri na ya kuburudisha.

Ninapotoka kustarehe baada ya siku ndefu ya kazi, mimi hupenda kuanza kwa kutafuta mahali tulivu ambapo naweza kukaa na kupumzika bila usumbufu wowote. Mara nyingi, mimi hufurahia kusikiliza muziki laini au kusoma kitabu kizuri ambacho kina nisaidia kusahau changamoto za siku na kutuliza akili yangu. Pia, mimi huona kuwa kufanya mazoezi mepesi ya kuvuta pumzi au kutafakari. Kunasaidia sana kurudisha nishati ya mwili na kunafanya vile vile wakati mwingine, njia yangu bora ya kustarehe ni kutumia muda na marafiki wa karibu au familia. Huku tukipata chakula kitamu na kubadilishana mawazo kicheko na mazungumzo ya kirafiki ni tiba nzuri sana kwa uchovu wa akili na husaidia kuimarisha mahusiano yetu.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Hasa kupitia wasaidizi wa ki digitali kwenye simu yangu na vifaa vingine vya ki elektroniki. Ninapenda kutumia amri za sauti kutafuta taarifa mtandaoni. Kuweka vikumbusho vya muhimu au hata kuandika ujumbe mfupi ni napo kuwa na haraka au mikono yangu ikiwa na kazi nyingine. Teknolojia hii ime rahisisha sana jinsi ninavyo ingiliana na vifaa vyangu. Kwani ina niruhusu kufanya mambo mengi kwa ufanisi zaidi na kwa muda mfupi bila kulazimu kugusa kioo cha simu kila wakati. Aidha ninaona kuwa teknolojia ya sauti ni muhimu sana kwa mustakabali wa mawasiliano. Kwani inasaidia watu wenye changamoto za kuona au wale wasioweza kutumia kibonyezo kwa urahisi.

Ndiyo, mimi bado ninaishi katika mji niliozaliwa na ninafurahia sana mazingira haya kwa sababu yamejaa kumbukumbu nyingi za utotoni na mahusiano ya karibu na marafiki pamoja na ndugu zangu. Kuna hisia ya kipekee ya amani na usalama ninapokuwa mahali ambapo na fahamu kila kona. Kwanzia mitaa, maduka hadi majirani zangu ambao tumekuwa nao pamoja kwa miaka mingi. Kuishi mahali nilipozaliwa kunanipa nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya jamii yangu na kuona jinsi mji wetu unavyozidi kukuwa na kubadilika kadri muda unavyo kwenda. Hata hivyo, ingawa ninaipenda nyumbani, ninaamini kuwa ni muhimu pia kusafiri na kuona maeneo mengine ili kupata uzoefu mpya na kujifunza tamaduni tofauti.

Ndio, mimi huamini sana katika kutoa sadaka na michango. Kama njia ya kusaidia, wale wenye huhitaji katika jamii yetu. Mara kwa mara, mimi hutoa michango ya kifedha au kutoa vitu kama nguo na chakula kwa vituo vya watoto yatima na kwa watu wasiojiweza mitaani. Ninaona kuwa kutoa ni tendo la upendo ambalo huleta baraka na amani ya moyo. Na ni wajibu wakila mmoja wetu kushiriki katika kupunguza makali ya maisha kwa wengine pale tunapokuwa na uwezo wakufanya hivyo. Vile vile, mimi hushiriki katika michango ya kijamii inayolenga kuboresha huduma za pamoja kama vile ujenzi wa mashule, hospitali au kusaidia ndugu na jamaa wakati wa sherehe au msiba.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa utulivu na umakini mkubwa. Nikianza kwa kutathmini uzito wa dharura husika ikilinganishwa na majukumu niliyokuwa nayo awali ninapo kalibiwa na kazi ya ghafla, mimi husitisha kwa muda kazi zisizo na haraka kubwa na kuelekeza nguvu zangu zote kukamilisha jukumu hilo la dharura. Ili kuzuia madharau yoyote yanayoweza kutokea kutokana na kuchelewa mawasiliano ya haraka na viongozi wangu au timu yangu ni sehemu muhimu ya mchakato huu ambapo mimi huwa taarifu kuhusu mabadiliko ya kipaombele ili kila mmoja awe na uelewa wa kile kinachoendelea.